Ndiyo, napenda sana kuendesha baskeli. Kwa sababu kuendesha baskeli, mi mode ya kufanya mazoezi. Pia ni kitu ambacho uneza kuendesha kama sehemu ya kujifraisha.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni siku yangu ya kuzaliwa. Maana ndo sherehe ambayo kwangu ni bora zaidi kuliko sherehe zingine. Kwa sababu nashere siku ambayo nimezaliwa. Hivyo nafanya kukaa na, kutulia, nyumbani, pamoja na familia na marafiki zangu.